Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine? Maneno zaidi yanayo tokana na haya ni? Ni maoni, yapi unayopokea zaidi kutoka kwa wengine? Je we ni mtu wa kupokea maoni kutoka kwa watu wengine? Na, unapopokea maoni hayo? Ni unakuwa na hisia ya zipi? Ndiyo, mimi hupokea mara mingi maoni kutoka kwa wengine? Kwa njia iliyo chanya Kwa sababu wakati mwingine unapata maoni niliyo nayo kuhusu kitu Naweza kuwa sina sina umaarufu zaidi kuhusu kitu hicho Sasa unaposikiza maoni ya mtu mwingine Unapata yeye ana umaarufu wa kitu hicho Unapata umepata umepata uwezo zaidi wa kuelewa maoni kutokana na mtu mwingine Unapata umeelewa zaidi kuhusu kitu hicho ambacho hukuwa umeelewa hapo zamani kwa sababu ulikuwa na ulifungua akili yako kusikiza maoni ya watu wengine. Wakati mwingine ndiyo tunasema vitu vingine havitaji maoni ya watu wengine. Ndiyo, kuna baadhi ya vitu ambavyo havihitaji wewe kutangazia watu wengine, vinahitaji wewe kukaa chini na kufanya kufanya juhudi kuhakikisha kuwa umefanya kitu kilicho bora kwa maisha yako.

Je, unapenda paka au mbwa? Ni myama yupi unayeweza kupenda kufuga pale nyumbani kati ya mbwa au paka nini hicho kinakufuraisha kati ya mbwa au paka Mimi napenda mbwa kwa sababu Mbwa wana uwezo wa kukulinda, tunasema kwa kizungu security Mbwa wanajulikana kuwa na uwezo wa high loyalty kwa kizungu Unapomlinda mbwa wako ana juhudi tu ya kukulinda wewe anaweza kukusaidia kukulinda kutokana na walio wabaya hata kama umelala usiku akiwa huko nje bado anakulinda kwa sababu anajua nina juhudi moja tu ya kulinda mtu huyu ni mnyama ambaye ako na urafiki wa hali ya juu sana. Ukimlinda vizuri pia yeye anakulinda vizuri.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kwanza ni wakati upi unaojikuta ukisubiri kwenye mstari, unaistia gani ukiwa hapo kwenye mstari? Mimi wakati mwingi nikienda pale ofisini kutafuta usaidizi na nipate kuna mistari. Huwa nasubiri tu kwa sababu huwezi enda ukipita wengine na umewapata kwenye mistari. Unaona, wakati wengine tunasema subira uvuta heri. Heri utulie ungojee wakati wako ufike uende ukajieleze. Lakini ukitoka ukienda uanze kupita wengine unajikuta mmekosana bure na waliofika mapema au wenye walitangulia kwa sababu wanaona ni kama ni dharau.

Manthari gani nzuri umewahi kuona mambo zaidi je ni manthari gani yanayo kufurahisha manthari haya yanapatikana wapi na Umewahi ende huko pekee yako au na wengine manthari haya unayaza kuyaona kwenye mitandao ndiyo kuna manthari ya pale kwenye pale ufuoni, pale Victoria Manthari yake yanafurahisha yako yaani yametulia ni mazuri sana Kuna manthari mengine hapo naivasha Iyo leki, leki naivasha ni mazuri sana Tunaenda pale tena coast pale beach tunasema kuzungu beach Kuna manthari mazuri hapo pia Yanafuraisha Unaweza tulia hapo wataliihuja.